Ndiyo, nimewahi kufanya yoga lakini si kwa mchezo wala mtindo. Nilianza kama njia ya kuthibiti msongo wa mawazo na kuboresha umakini. Mwanzoni nilithani ni rahisi lakini ilinionyesha haraka udhaifu wangu wa nidhamu na uvumilivu. Yoga ilinifundisha kuthibiti pumzi na kukaa makini bila kukimbia mawazo. Niliona mabadiliko katika unyumbufu wa mwili na utulivu wa akili. Pia ilinisaidia kutambua jinsi mwili unavyo itikia uchovu na msongo. Haikuwa rahisi kudumisha ratiba kwa sababu wengi hudharau mazoezi yasiyo ya kelele. Hata hivyo nilipodumisha nilihisi kuimarika kwa usingizi na umakini. Yoga ili nifundisha kuwa nguvu si misuli pekee, bali pia nidhamu ya akili.

Musimu ninao hupenda zaidi ni kiangazi kwa sababu unaniruhusu kuwa huru, mchangamfu na mwenye shughuli nyingi. Musimu wa baridi au mvua nyingi hunifanya nihisi kama mazingira yanajaribu kunipunguza kazi kiangazi hunipa mwanga wa kutosha hali nzuri ya kufanya kazi na nafasi ya kutoka bila kikwazo. Watu wengi hupenda kulalamika kuhusu jua lakini ukweli ni kwamba ni musimu unaofichua uvivu na kukosa mipango. Kwangu kiangazi ni musimu wa matendo wala sio musimu wa visingizio.

Mimi hulea nywele zangu mara kadhaa kwa wiki kulingana na hali yake. Mimi huosha nywele na kuzipaka mafuta au virutubisho inapo hitajika. Sipendi kuacha nywele zikiwa kavu au chafu kwa sababu hilo ni uvivu ulio pakwa jina la asili. Kwa kawaida, mimi huzitunza angalau mara mbili hadi tatu kwa wiki ili zibaki safi nathifu na zenye afya.